Mimi nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuzingatia mawasiliano mazuri na heshima kwa kila mtu. Kwanza huwa nasikiliza maoni ya wengine kwa makini kabla sijatoa wazo langu kwa sababu naamini kila mtu ana changamoto wa muhimu. Pia huwa napenda kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu ili kazi ifanyike kwa ufanisi zaidi. Nikiwa kwenye kikundi huwa najitahidi kuwa mchangamfu na kuhamasisha wenzangu hasaa pale tunapokutana na changamoto. Kama kuna tofauti ya maoni huwa nachagua njia ya mazungumzo na maelewano badala ya majibizano.

Wakati wa likizo, mimi hutumia mda wangu kwa njia inayonijenga mwili na akili. Kwanza, napenda kupumzika kidogo ili kuondoa uchovu wa masomo au kazi, lakini pia sipendi kukaa tuu bila kufanya kitu. Huwa nasoma vitabu, hasa vya sayansi, kama astronomia na biolojia, kwa sababu hunisaidia kuongeza maarifa yangu. Pia napenda kutumia mda na familia na marafiki au kushiriki shuguli za kijamii katika eneo letu la transnzoia Wakati mwingine hucheza michezo au kufanya mazoezi ili kuimarisha afya yangu kwa kifupi likizo kwangu ni mda wa kupumzika.

Mimi napenda sana wanyama. Hasa wale wa porini kama Simba na tai kwa sababu wanaonesha nguvu na uhuru. Pia napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu na anaweza kuwa rafiki mzuri wa binadamu. Wanyama hunivutia kwa sababu kila mmoja ana tabia na mfumo wa maisha ya kipekee. Jambo ambalo linaendelea na mapenzi yangu ya kujifunza biolojia. Kwa jumla, napenda wanyama wanaonifundisha kitu kuhusu asili na maisha na naamini tunapaswa kuwatunza na kulinda mazingira yao ili waendelee kuishi kwa amani.

Kwa kweli, ninahijihisi vizuri kuhusu wasilisho, ingawa wakati mwingine hua na wasiwasi kidogo kabla ya kuanza. Hata hivyo, ninapo jitayarisha vizuri na kuelewa mada yangu kwa kina najiamini zaidi mbele ya watu. Napenda wasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki marifa yangu, hasa wakati masomo ninayoyapenda kama sayansi. Pia, hunisaidia kuboresha ujasiri wangu na uwezo wakuzungumza mbele ya hadhira. Kwa hivyo, baada ya kuogopa, nilichukulia wasilisho kama fursa ya kujifunza na kujiendeleza.